Kwa mara mingi siku yangu ya kuzaliwa, si sherekei na marafiki kamwe, wala na sherekea na familia peke yake. Mara mingi nakutana na familia, wananiletea zawadi, walizoninunulia. Lakini marafiki sikutani na hakuna rafiki yote, mwenye anasherekea siku yangu ya kuzaliwa kamwe.

Ndivyo, nimeishi kulima tangu, nilipo zaliwa sisi nyumbani tumekuwa wakulima kutoka nizaliwe tumekuwa wakulima Nimeishi nikilima, nikiwa mchanga, hadi saa hizi najua kulima na ninaona Kulima ni kitu mzuri kwa sababu inakupatia chakula kwa urahisi Unaeza jipatia vyakula vyenye ungenunua vitu kama mboga Waeza lima wewe mwenyewe badala kuishi umenunua.

Kusema ukweli lahasha, sipendi kuskiliza redio kwa kama matangazo ama stetioni yoyote ile ya redio. Ninaonelea kama hizo nizile vitu zimepitwa na wakati na sijipati hata kidogo nikisikiliza redio. Ilihali, ninajipata nikisikiliza wimbo labda kwa speaker naskiliza tu wimbo lakini siyo kusikiliza redio.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ninaweza sema ni kama ya kupiga ya kutuma ujumbe ya whatsapp Whatsapp ni ile ninayo tumia kila siku kila saa hadi saa hizi vile ninaongea hivi nimeitumia kama dakika chache zilizopita Kwa sababu ninaeza itumia kutuma ujumbe mfupi na pia ninaeza itumia kupiga na pia naweza tumia kwa kutuma video Sasa ni kitu ni natumia sana.

Kwa kupanga kazi zangu ni naanza na zile rahisi ni kielekea zile ngumu Naanza na zile naweza fanya kwa haraka na rahisi ni kielekea kwa zile zenye ni ngumu kufanya Kwa sababu nikianza na zile rahisi nitakua na ile motisha ya kuendelea nikijiambia kitu ninachofanya ni rahisi Nikielekea zile ngumu ngumu, nikimalizia na zile ngumu kwa sababu Nikieza kufaulu hizi rahisi, nitakuwa na uwezo wakuamini naweza fanya zile ngumu na nijitume na nizifanye pia zile ngumu.

Kifaa changu ni na chaji kama mara mbili kwa siku. Na chaji asubui. Lakini itakapo fika kama saa tisa hapo, saa nane, saa tisa. Kitakuwa kimeanza kuisha chaji. Sasa inabidi tena nimerudia kuchaji ndipo kieze kufika saa nne, saa tatu siku. La sivyo kitazima kati kati ya siku. Sasa nachaji mara mbili kwa siku.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeusi Ninaipenda tu kwa sababu kitu ya kwanza si rangi ya kuonyesha uchafu haraka na pia ni rangi nyeusi ni rangi ina Si rangi ya kutaka kuonekana, si rangi ya kuvutia kuonekana kwa urahisi ni rangi unaweza kuwa nayo na mtu asieze kujulikana haraka katikati ya rangi zingine uneza pita mahali na si rahisi mtu ajue ni umepita hapo si kama rangi nyeupe yenye inaonekana kwa urahisi nasipendi kuonekana kwa urahisi sasa natumia nyeusi.

Mimi mwenyewe situmii kitu chochote cha karatasi za plastiki Nikifungiwa bidhaa kutoka kwa duka na karatasi la plastiki Ninakataa kuchukua hizo bidhaa Ninaambia mhudumu wa duka anipatie karatasi ile ile si ya plastiki mfuko wenye si wa plastiki ule wanguo Kwa sababu ninaamini plastiki inaharibu mazingira Sasa nina ninalazimisha nipewe mfuko wanguo na mimi mwenyewe najibebea mfuko wangu wa nguo Ninajishonea mfuko wanguo ndipo nisitumie plastiki kamwe.

Mara mingi siku yangu ya kuzaliwa, ninaisherehekea na familia yangu. Tunakutana kifamilia, wanakuja kwangu na wananiletia zawadi. Siisherehekei kwa kuenda mali pengine popote e, mimi ninashinda kwa nyumba, familia yangu yakujia kunitembelea na wananiletea zawadi. Si marafiki kama ni familia tu.

Wakati wa baridi kali, ninajifunika gubigubi na navalia nguo zile mzito. Kama ninabidi nimetoka inje, ninavalia nguo mzito kama gloves, navalia kofia, navalia socks na navalia hata nguo mbili mbili kama nawezavalia sweta mbili ama ata tatu kukiwa na baridikali. Ndivyo nisiwe na nisishikwe na baridi.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana Anajiita ngugi kwa thiong'o na ni mwandishi wa vitabu hapa Kenya ameandika vitabu mingi za hadithi na vitabu zake mingi ni zile za hadithi zizofanyika, zile fictional Lakini pia zinaeleza vitu zilifanyika kwa jamii pale nyuma, zinaelezea historia ya vitu zilizofanyika kwa jamii ni kitabu kama moja chenye aliandika ni kile kitabu kinaitwa The River Between Anavitabu zingine mingi mzuri sana na nina zipenda.

Ninanyoa nywele zangu kama mara moja kwa mwezi. Mara moja kwa mwezi hiyo ni baada ya kama wiki nne ndo ninanyoa. Sasa kwa jumla nanyoa kama mara kumi na mbili kwa mwaka. Na saa zingine kama nina mahali nafaa kwenda na nafaa nikae vizuri na inaweza nibidi ninyoe kama mara moja kwa wiki tatu Sasa nina nyoa karibu mara kumi na mbili ama kumi na Naweza nyoa kama mara kumi na mbili ama kumina tatu hivi kwa mwezi.

Likizo langu landoto ningependa sana kuenda mahali kunaitwa nanyuki Ningependa kwenda huko kwa sababu si mahali kuna julikana sana na si mahali ati watu wanapenda kwenda huko sana Sasa inamaanisha si mahali watu watakuwa wengi Lakini ni mahali kuna kabaridi kazuri na kuna miti mingi Sasa hewa pia ni hewa safi na ni mahali kumetulia Ningependa sana kwenda mahali kama hapo uko nanyuki na nikae hata kama ni wiki mbili Kwa likizo langu.

Kinywaji cha baridi ni nachokipenda ni ni juice ya pineapple Iyo ni juisi ya nanasi na ni sana sana ni ya kampuni ya Highlands imetengenezwa na kampuni ya Highlands hicho kinywaji nakipenda tu kwa sababu nanasi lenyewe ni tamu nikila Nikila nanasi kama ni la kukata ama nimelifinya juice ama nile juisi ya kutengenezwa na kampuni ya Highlands Pineapple ni mtamu tu ivo.

Kutokana na venye mimi ni mwalimu katika jamii yangu ninashiriki kwa kufundisha wanafunzi katika shule nawafundisha kabla waingie kwa jamii na kuanza kufanya kazi zao kama za kuwa daktari ama za kukuwa walimu pia Ninafanya kazi ya kufundisha wanafunzi Hivo ndio venye mimi nina changia katika jamii yangu na shiriki kwa kuchangia kwa jamii ua kwa kufundisha wanafunzi wadogo.

Mara mingi ninajaribu kuhakikisha kwamba maneno ya kazi yanabaki kazini na maneno ya maisha yangu ya kibinafsi yanabaki nyumbani. Najaribu kuhakikisha sita fanya mambo yangu ya kazi nikifika nyumbani. Niki toka kazini naacha kazi mahali ilipobakia. Sibebi kazi kupeleka nyumbani. Na pia nikiwa kazini sishuguliki mambo yangu ya kibinafsi. Sasa siezi ongelelea maneno yangu ya kibinafsi nikiwa kazini. Siezi ambia wafanyikazi wenzangu maneno yangu ya kibinafsi.

Mara mingi kunapo tokea makosa kazini na shughulikia kwanza na kuanza ku kuelewa makosa yalikuja kivipi na yalisababishwa na nani. Na kama ni mimi niliyasababisha hiyo makosa najaribu kuelewa ni nini naweza fanya ndio hiyo makosa isiwai tokea tena. Na nikieza kuelewa kitu nina choweza kufanya, nitaenda kuomba msamaha, kama ninahitaji kuomba msamaha kwa yule niliyekosea, yule mwenye aliyefanyiwa, kitendo kibaya kwa makosa yule mwenye aliyeumia, alafu nina jaribu kupunguza hiyo makosa yasidhuru watu wengine wengi.

Mabadiliko kazini ya takuja lazima yaje. Mabadiliko ni kitu lazima kiingie kila mahali. Kwa hivyo mimi niyashambulia kwa kujitayarisha mapema kwa sababu najue hicho ni kitu kitakuja kufanyika kwa muda fulani. Najitayarisha kiakili nijue mabadiliko ya nakuja Lazima siku moja yatatokea ndiyo yakikuja ya sinipate kama siko tayari Yakifika nikuwe nimejitayarisha na ninachukulia tena mabadiliko naendelea nayo na ya kubali mabadiliko Sijaribu kupigana na mabadiliko.

Ndivyo nieze kukamilisha kazi yangu kwa wakati najaribu kujiekea muda wakumaliza wakazi fulani na jaribu kujiambia nisipomaliza hii kazi siendi nyumbani kamwe ni nabaki hapa ofisini niendelea kufanya hio kazi Naweza jiambia nisipomaliza hii kazi si chukui mapumuziko ya katikati ya siku na maanisha ni lazima nimalize hiyo kazi, ndiyo nichukue mapumziko inanisaidia kumaliza kazi kwa wakati.

Lengo langu, la mda mrefu ninalo, ni kwamba nieze kupanda cheo, nipande cheo kazini, ndipo nieze kupata malipo ya juu, ya inayo ambatana na cheo cha juu kazini, malipo mazuri, ya nakuja ukiwa kwa cheo kile cha juu. Sasa ninaweza kutaka kukaa pale kazini ndipo nipandishe cheo ndipo nipandishe mamlaka ndipo nipandishe malipo.

Ndivyo, mara mingi sana nimefikiria kuanzisha biashara yangu. Na ninafikiria kitu biashara ninaeza fanya, naanza kuangalia pesa ngapi nitahitaji kufanya hiyo biashara, naangalia changamoto, ninazoweza kupata kutokana hiyo biashara, mara mingi naangalia pesa ninazo hitaji kuanzisha hiyo biashara. Sana sana nimefikiria kufanya biashara ya kuuza kwa duka Nifungue duka langu nieze kuuza bidhaa.

Kuweka malengo yangu ya kila mwezi kazini, sio ngumu. Natumia tu yale malengo yenye tunapewa ya kila nusu ya mwaka kazini na ya vunja vunja kwa kila miezi sita na vunja vunja mwezi moja mwezi moja na natumia kwa iyo malengo kila mwezi na kuwa na lengo la kila mwezi hadi miezi sita. Iyo miezi sita ikiisha. Kazini tena tunapatiwa lengo lingine la nusu ya ya mwaka. Iyo ni miezi sita iliobaki mwaka uishe.

Kusema ukweli, sipendi kamwe kusubiri kwenye mstari. Ninaona ni kama kufungiwa kimaisha. Nilisubiri kwa mstari nikiwa shuleni. Nikasubiri tena kwa mstari nikipanda gari. Kila gari naenda kupanda na subiri kwa mstari. Sipendi sana kusubiri kwa mustari.

Kwa sahizi napendelea sana kusoma habari za mtandaoni wala siyo kusoma gazeti. Mara mwisho nimesoma gazeti ni kama miaka mbili iliyo pita. Kwa sababu nahisi kama sahizi mtandaoni inaleta mabadiliko, inaleta habari ya haraka haraka zinazobadilika na zinapofanyika. Na pia mtandaoni utaweza piu kona video na hii kitu kama hicho hakiezi tokea kwa gazeti na tena gazeti lakuja maramoja kwa siku kwa hivyo kitu tu kio linafanyika leo mchana litatokea kwa gazeti kesho wa asubuhi na hiyo mtandaoni kinachofanyika sahizi kinawe kwa mtandaoni sasa hivi.

Kipindi ninacho kipenda sana chai televisini, ni kipindi kinachoitwa Inspector Mwala. Iki ni kipindi kimeendelea kutoka kitambo, kutoka karibu, miaka kumi lio, zaidi ya miaka kumi liyo pita. Ni kipindi cha ucheshi, ni kipindi cha Kenya tu cha ucheshi, ni kuchakesha, ni kipindi unawezaona na familia mzima.

Lugha ningependa kujifundisha kwa saa hizi ni lugha ya ufaransa. Ningependa kujifundisha kwa sababu hiyo lugha inatumika sana sana kazini ninapo. Ninakoenda, watu wengi, wadosi wangu wanatumia hiyo lugha. Na mara mingi najipata sielewi kwa sababu sijui kifaransa. Na pia ningependa kujifundisha kwa sababu Nikitaka kuendelesha masomo yangu nitataka kuenda kuendelesha katika nchi ya ufaransa.

Jukumu ninalolipenda kazini ni jukumu la kufundisha wanafunzi wangu. Ninamaanisha jamii mzima imeniamini na watoto wao. Na inamini naeza wafundisha kitu cha maana niwasaidie kuelewa kitu chochote wanataka. Wananitegemea mimi ni wafundishe. Sasa ninafurahi sana kuoana kwamba jamii yaniamini kwa kufundisha watoto wao. Na ninafurahi sana kwa ilo jukumu.

Habari za mtandaoni nazisomea kwa simu yangu ya mkono, simu ya mtandaoni. Na ninasoma kwa X ama Twitter na pia na soma kwa Facebook. Izo ndizo mtandao ninazotumia kusoma habari sana sana.

Mara mingi nikiwa na wasiwasi, ninajaribu kuondowa akili yangu kwa mawazo yasiyoweza kunisaidia. Kwa hivyo mara mingi, ninajaribu kuangalia vibonze, ndio nisiweze kufikiria sana kwa kupata wasiwasi, kwa sababu hakuna kitu wasiwasi inaeza nisaidia. Si eti wasiwasi itasuluhisha shida nilizo, kuwa nazo. Inaniletea tu wasiwasi na hakuna kitu kingine Hasa ninaangalia vibonzo na pia kusikiliza muziki Ndivyo nipunguze wasiwasi.

Napenda shirikalangu kwa kuwa, tunajaribu kuhakikisha. Hakuna mwanafunzi yule mwenye atakosa chakula akiwa shuleni. Shirikalangu linajaribu kupatia wanafunzi chakula wakiwa shuleni. Ndipo waeze kusoma kwa bidii, wasisome wakiwa njaa. Napendelia hili shirikalangu kwa sababu tunajaribu kulisha wanafunzi. Na kulisha mwanafunzi ni kulisha jamii.

Ndivyo, ninapenda kucheza mchezo wa michezo ya ubao, na hii ni kwa sababu michezo ya ubao haitaji sana mtu kukimbia, na pia ni michezo inayeza chezewa ndani ya jengo, haitaji pia nafasi kubwa, ndivyo uweze kucheza mchezo kama hii, haitaji uwanja mkubwa kama mchezo wa soka, wa mpira ya mguu.

Nikiwa mchanga siku moja niliayi fungua gesi kwa nyumba na nilikua pekee yangu nilikua najaribu kupika na nikafungulia gesi lakini sikuweza kuwakisha kiberiti nilishindwa kuwakisha kiberiti Hivyo hivyo nikatoka kwa nyumba kuenda kutafuta jirani aweze kunisaidia kuwakisha moto Nikarudi gesi na inuka kwa nyumba na imekuwa ikitoka kwa muda mrefu Bahati nzuri huyo jirani alinusia harufu ya hiyo gesi na akataa kuwakisha kiberiti akafunga kwanza akafunga gesi na akafungulia dirisha inamaanisha ninge kuwa pekee yangu kwa hiyo nyumba ningeweza kuichoma na nijichome kwa hiyo gesi Kwa sababu siku anajua gesi ya toka Si nilikuwa mtoto sasa ne siku naelewa vile vitu zinafanywa ina isha kwa sababu ningeza kulipua nyumba na nijilipue mimi mwenyewe nikiwa mchanga hiyo siku.

Na maramingi ya nikiendaa ripoti za kazi, ninaandaa kulingana na madhili yana yopeanwa na mkubwa wangu na mdosi wangu Ninafuatilia vile mdosi wangu anataka ripoti ya ipeanwe Ninandaa kulingana vile anavyo taka ipeanwe Ninaanza kwanza kabisa na kuripoti zile vitu kubwa zilizo fanyika katika siku zilizo pita na alafu nikiendelea kuripoti zile vitu kidogo zilizo tokea.

Mara mingi kukiwa na msongo wa kazi nina mara mingi na jaribu kuitisha msaada kutoka kwa wafanyikazi wenzangu na jaribu kuwaitisha wanisaidie lakini pia nisipoweza na jaribu kuambia mdosi wangu aniongeze muda kwa sababu msongo wa kazi unaweza nilemea na nishindwe kumaliza hiyo kazi kwa muda ninaohitajika kumaliza. Sasa ninajaribu kuomba msaada nisaidiwe, nisipoeza najaribu kuomba muda zaidi.

Uhusiano nilio nao na wazee wangu ni uhusiano ule wakaribu sana na jaribu kuweka wazee wangu karibu kwa sababu hao hao wazee ndiyo walio kuwa na wana ujuzi kwa maisha Wameishi sana, wameona mengi, wanaujuzi mingi na pia ni watu wanaweza kueleza mambo mengi katika jamii Kuanzia na mila na pia kuendelea na kitu chochote unachohitaji msaada nao Wanaujuzi mingi sana Sasa ni najaribu kuweka uhusiano mzuri katia yangu nao ndipo wanisaidie.

Ndivyo, ninapenda sana kulima bustani. Na mimea haswa ni nayapenda kulima bustani ni kama nyanya, mboga kama sukuma, vitunguu na pia dania. Hizo ni mimea ninapendalea kwa sababu hizo ni mimea natumia kila siku kwa kupika na si mimea naezataka kushinda ni menunua kila siku kwa soko.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kufuata foleni vile inavyo paswa Kwanza kabisa ninakuwa na foleni ninayo hitaji kufuata kama ni ya shuleni, naanza na kutenganeza leseni, nitakayo fundisha wanafunzi alafu nianze ni nifuate kwa kuwafundisha, ni nifuate na kuwapatia somo lenye watafanya kama kamtihani ndogo alafu nifuate na kusahisha, siruki, siruki hiyo foleni, naifuata kwa utaratibu.

Mfereji wa TV ninaoufuata ni ule mfereji wa soka, ule mfereji wa michezo ya soka. Ni inajulikana kama DSTV kwa soka naupenda kwa sababu mimi ni mtu ninapenda soka. Ule ni mchezo wa mpira wa mguu.